Napendelea t-shirt kwa sababu t-shirt unaeza vaa na nguo yoyote kwa mfano kama unaeza vaa na surwali na pia sketi. Ndiyo.

Ningependa kuenda Mombasa na juu mombasa ni mji ni mji mkubwa kenya na ningependa kuenda kuogelea barini, nicheze mchanga na ningependa kusafiri na mpenzi wangu na kwa sasa nahitaji kutembea juu nimekaa kwa nyumba sana.

Ndio, ningependa kurudi ujana kama, ningekuwa kuwa na huo uwezo kwa sababu ujana nilikuwa bado na nguvu mingi, nilikuwa na nilkuwa mrembo pia zaidi kushinda venye niko saa hiii na nilikuwa mwenye furaha na si kuwa najali kuhusu mambo mengi.

Kwa sasa nikona kampuni mbili ambayo ninaaminia. Ya kwanza ni x.com ya pili ni truth social. Naaminia kampuni hizi juu kwa sababu zinasimama na ukweli na mimi hufuata ukweli ndiyo.

Kusema ukweli itategemea, si wiki mzima nitakula chakula aina moja itategemea mchana napenda kula mchele, na ikiwa na maharagwe, githeri, ama ugali na mboga, itategemea.

Hiyo mi naweza kuishi bila teknolojia. Mi bora unipee shamba na jembe nitakuwa tu sawa. Kuna wakati sikuwa na simu wa kuingia mitandaoni nilikuwa tu na simu wa kubonyeza. Na hiyo wakati nilikuwa naamani na ninaamini naeza kuishi bila teknolojia. Hata naamini maisha inaeza kuwa bora zaidi.

La sijawahijifunza kupiga gitaa. Lakini ningeweza kupenda kujaribu kujifunza kupiga gitaa. Ndio niweze kucheza wimbo moja au mbili. Zenye napenda na kuzisikiza. Ndio.

Ujuzi ambao naeza penda kuimarisha ni ujuzi wa kuhariri video, nimeanza kuposti mtandaoni video zangu, naeza taka kuposti video za maana na zenye zikona mwonekano mzuri. Pia naezapenda kuimarisha ujuzi wa soko ili nijue kuuza ya kitu chochote ambayo nitataka kuuza.

Mimi ufuwa nguo mara moja baada ya wiki mbili juu kwa hii nyumba ambayo tunaishi tunaishi watu wawili kwa hivo manguo huwa si mingi baada ya wiki mbili ndio?

Mimi hulinda faraga yangu mtandaoni kwa kunyamaza. Huwa siongei kuhusu maisha yangu ya faraga ni mtandaoni ifo ndo huwa na ilinda. Juu si lazima ni seme kila kitu. Njuu.

Mimi huweka neno siri salama kwa kitabu changu cha faraga. Ndiyo unamini kuandika ni mbora kushinda kuiweka mtandaoni mahali. Ndiyo.

Kusema ukweli napenda kuandika Mimi huandika kila kitu. Hata ili nichukua muda ili kuhama kuto kwa kutoka kuandika ili kwenda mtandaoni ili nichukua muda juu nilikuwa nimezoea kuandika sana.

Na ju ya kuhariri i video zangu za kuposti mimi hutumia canva pia mimi hutumia aa capcut halafu sasa social media mtandaoni kama x dot com instagram tiktok facebook ndiyo.

Ndiyo napenda kuvaa kofia lakini kwa wakati fulani kwa mfano napenda kuvaa kofia wakati sijasuka nywele wangu ili kuficha aibu napenda kuvaa kofia. Kwa muda kama huo sana sana ama ninapotoka nje ee. Wakati jua imewaka sana.

La sipendi kusoma maoni mtandao ni kusema kweli hata sijapata hiyo muda kusema ukweli. Lakini hataka nikipata hiyo muda labda ni tazame video lakini kusoma hapana labda kutazama video.

Mchana mimi hushiriki kwa kazi za nyumba kama usafi, kuosha nyumba, kuosha vyombo, kupika pia nju lazima nipike chakula ya mchana na usiku. Alafu mimi hupenda kupumzika sana sana. Hapo saa moja ya jioni, juu sa moja, sisi wote mii na mpenzi wangu takwa tumemaliza kazi za mchana. Alafu, sherehe za jioni niliwacha lakini kitambo ningelewa. Jinsi ninavyo jiandaa kulala mi huvaa stokin kwa kichwa. Pia kama sijaoga, nitaoga. Alafu, nitavaa nguo ya kulala. Mimi huisi furaha tele tele, ninapotulia, junapenda kutulia pia ju hua inanipea amani.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni shuguli ya kupika, napenda mapishi, napenda kujaribu resipi geni ambayo sijaijaribu, napenda upishi sana kusema ukweli, juu ivo ndo nimelelewa.

Ndoto yangu kubwa ni kumtumikia mungu, na roho yangu yote, na moyo wangu wote, na nguvu yangu yote. Ndiyo na pia naeza penda familia yangu wamjue na wamtumikea mungu. Halafu mwishowe naeza penda kusikia. Mungu akiniambia hongera mtumishi wangu mwaminifu.

Kazi ambayo ninaitamani zaidi ni kazi ambayo Mungu ameniita kuifanya kumtumikia na naweza. Nataka nimtumikie vizuri na vile aliniumba, nimtumikie kwa uwezo wangu wote.

Chumba ambacho nakipenda kwenye nyumba hii, naeza sema ni jikoni. Na jikoni, kitu ambacho mi hufanya jikoni, ndo nipende jikoni ni kupika. Ju napenda kupika. Na nina huwa nahisi raha ndani ya roho. Munapopika, ju napenda kupika.

Ndiyo niko na aina ya ndege. Naeza sema hivyo niko na kuku hapa nyumbani. Hiyo ndo naifuga kuku ambaye nyanya alinipa nikikuja huku mjini. Hiyo ndo aina ya ndege niko nayo. Ndiyo?

Jambo la muhimu la dini ambayo ni muhimu kwangu ni kusoma neno. Ndiyo na kuwabudu pia juu yote ni muhimu juu unahitaji zote. Kusoma neno kwa sababu neno ndo ni kama silaha yangu ya kupigana. Na siezi enda vitani bila silaha juu. Kweli ni kwamba tuko vitani na guvu zagiza. Na lazima nikuwe na silaha yangu. Na kwabudu na kusoma.

Na tuseme kwa mfano kwa mstare ni refu. Mimi huwa nahisi kuchoka na pia huwa nahisi ni kama sina mapumziko wa kiakili. Lakini kama ni mstari mfupi niko na tulivu wa kungoja na meza ngoja tu bila wasiwasi wowote ndiyo.

Napenda kula ugali kusema kweli jo. Mamangu ni mluya na baba ni mkikuyu. Mama ametulea na ugali iyo ndo maana napenda ugali kushinda wali alafu pia ugali ni mzito kushinda wali kama unataka kushiba vizuri. Naweza kuhimiza ukule ugali.

Ndio natumia mtandao wa kijami, hata ninapomaliza kurekodi video, mimi huposti video zangu kwenye mitandao ya kijami, ndio.

Napendelea chakula chenye ladhaa ya kitunguu saumu na pia napenda chakula chenye ladhaa ya tangawizi na pia ladha ya pilipili kwa umbali.

Napendelea msimu wa masika. Juu masika ni msimu ambao kuna mvua huku eneo ninayoishi Kenya. Napendelea masika kwa sababu mvua mimi ulinganisha mvua na baraka. Ju inaleta mazao. Inatoa vumbi. Ndiyo.